Na mazoea mazuri ambayo nimejenga ni kutumia ratiba katika kumaliza kazi zangu. Ratiba napata kuwa ni njia bora zaidi kwa sababu ni mfumo ambao ni rahisi na pia inanisaidia kujenga tabia thabiti kwa afya ya kazi na ustawi wa binafsi. Kwa mfano wa ratiba yangu ya kila siku ya asubuhi huwa naamka saa kumi na mbili hadi saa moja asubuhi. Huwa naamka mapema na mazoezi mepesi. Kisha nasema, ili zoea la kuamka asubuhi mapema huongeza nguvu na kuanza siku kwa ari, na pia unaweza kufanya stretching au yoga rahisi. Kabla ya kazi, hapo saa moja na nusu mpaka saa mbili, takriban dakika thelathini. Huwa natumia muda kupanga vipaumbele kwa Matrix ya Eisenhower. Huwa naandika majukumu ya siku na nayapanga kulingana na uharaka na umuhimu. Kutoka saa tatu mpaka saa sita mchana ni wakati wangu wa kazi. Niko pale kwenye ofisini, nafanya kazi yenye umakini, au ninaweza sema deep work. Huwa nafanya kazi wakati huo bila usumbufu. Kwa vipindi vya dakika sitini mpaka dakika tisini. Kisha mchana, kuanzia pale saa sita na nusu mpaka saa saba na nusu, huwa napata mapumziko, na huo ndio wakati ambapo napata mlo. Wenye afya, na pia natembea kidogo ili kuondoa uchovu. Halafu alasiri, hapo kuanzia saa nane mpaka saa kumi jioni, nafanya kazi nyepesi na mawasiliano. Na pia nashughulikia barua pepe, mawasiliano ya timu na kazi ndogo. Kisha pale jioni kabisa, kuanzia saa kumi na mbili mpaka saa moja, najifunza kwa kusoma kurasa chache za kitabu. Nafanya kozi ndogo mtandaoni, kama vile kozi, na pia naandika muhtasari wa siku. Ama journal. Na usiku, kuanzia saa tatu mpaka saa nne, naanza utaratibu wangu wa kulala. Naiweka simu mbali na kusikiliza muziki wa utulivu, kwa mfano. Muziki ambao napenda kusikiliza wakati huo ni ngozi ulioimbwa na high ruster na pia naandika mambo matatu ambayo nayashukuru nayo siku yangu au siku hiyo. Katika ratiba huwa nina kanuni muhimu kama vile consistency. Huwa nafanya ratiba kwa consistency kila siku ili iwe tabia ya kudumu, na pia kuna flexibility. Kwani naweza kubadilisha muda wa shughuli kulingana na hali yangu, lakini siiachi kabisa. Na pia kuna pale motivation triggers kwa kizungu. Naunganisha na vitu ninavyopenda, kwa mfano muziki, chai, kutembea bustanini. Mtindo huu huwa unajenga zoea bora, hatua kwa hatua bila shinikizo kubwa. Ya, ni hayo tu.

Nam mimi napenda sana hadithi za ajabu kwa sababu hadithi za ajabu ni ulimwengu wa kuvutia sana kwa sababu zinachanganya ubunifu, ufumbo na mshangao. Mara nyingi hazifuati mantiki ya kawaida na ndizo zinazoleta msisimko na hamasa ya kusoma au kusikiliza. Hadisi za ajabu zina sifa mbalimbali uhalisia uliopotoka. Vitu vya kawaida vinabadilishwa na kuwa vya kipekee kwa mfano mti unaongea au mlango unaosafiri katika kati ya dunia tofauti. Na pia kuna ile mazingira ya fumbo mara nyingi hutokea katika misitu ya giza majumba ya kale au ulimwengu usio na mipaka. Na pia wahusika wa kipekee wanaweza kuwa wachawi, viumbe wa ajabu, au hata watu wa kawaida wanaokutana na mambo yasioelezeka. Na pia kuna ile maadili yaliyofichwa, ingawa ni za ajabu mara nyingi hubeba funzo la maisha kama vile ujasiri, imani au thamani ya urafiki. Kuna mandhari mbalimbali katika hadithi ya ajabu. Kwa mfano, kijana anapata kofia ya kichawi inayomruhusu kusikia sauti za miti. Ama kila siku miti humweleza siri za dunia ambazo wanadamu hawajui. Na pia lakini ili kuendelea kusikia lazima ajifunze kutumia marifa hayo. Kwa manufaa ya jamii, si kwa tamaa binafsi kuna sababu ambazo zinafanya mimi huwa navutiwa sana na hadithi za ajabu. Sababu ya kwanza ni kwamba zinachochia ubunifu. Kwa sababu zinanifanya anione dunia kwa macho mapya. Na pia zinatoa pumziko kwa sababu ninapotoka kwenye maisha ya kawaida. Hadithi za ajabu hunipaa nafasi ya kupumua na kufikiria kwa huru na pia zinakuza imani na matumaini kwa sababu mara nyingi zinaonyesha kuwa mambo yasiyoaminika yanaweza kutokea. Nadhani ni hayo tu kwa sasa.

Naam hua napanga kazi yangu kwa kuzipa kipaumbele kwa sababu ni mbinu bora sana kuongeza tija na kupunguza msongo wa mawazo. Hii inanisaidia kuhakikisha kwamba nashughulikia mambo muhimu zaidi kwa wakati sahihi. Kwa mfano hua kwanza natambua uharaka na umuhimu kwangu vile kazi zingine ni za dharura, zinaitaji kufanywa mara moja na zingine ni muhimu lakini si za haraka. Na pia ukizitofautisha unajua ni zipi za kushughulikia kwanza mbinu nyingine pia ni natumia matrix ya Eisenhower hili ni chati rahisi inayogawanya kazi katika makundi manne kuna zile ambazo ni muhimu na haraka. Ama kwa lugha ya kimombo tunaita urgent. Hua na huzifanya mara moja na pia kuna zile naziweka kwenye kundi la muhimu lakini si haraka napanga muda wa kuzifanya na pia kuna ile ya sasa haraka lakini si muhimu hua nakabidhi kwa mtu mwingine au kudelegate. Na pia si muhimu wala haraka hizo hua naacha au napunguza kidogu tu. Pia hua naandika orodha ya kila siku naorodhesha majukumu yangu na nayapanga kulingana na kipaumbele. Hii inasaidia kuanza siku nikiwa na muelekeo. Na pia natumia muda kwa vipindi. Kitu amba huwa napenda kuita time blocks. Huwa napanga muda maalumu kwa kazi ngumu. Na muda mwingine kwa kazi nyepesi. Hii huniongeza umakini sana na pia kukagua na kurekebisha mara kwa mara, kipaumbele huwa inabadilika kulingana na hali. Hivyo inahakikisha nakagua orodha yangu ya kila siku au kila wiki. Faidazo ni kwamba huwa inapunguza msongamano wa mawazo huongeza umakini kwa sababu kwa mambo yanayozalisha matokeo makubwa na pia husaidia kudumisha uwiano kati ya kazi na maisha binafsi. Nadhani ni hayo tu kwa sasa.

Mimi napenda samaki, kwa sababu samaki ni sehemu ya maisha yangu na utambulisho wangu, hasa kwa vile nilizaliwa karibu na ziwa Victoria, ziwa kubwa zaidi barani Afrika na maarufu kwa uvuvi wa samaki. Hii imenifanya niwe na uhusiano wa kipekee na samaki, na si tu kama chakula bali pia kama kumbukumbu ya utoto na malezi. Umuhimu wa samaki ni kama vile nilishe bora, samaki ni chanzo kizuri cha proteini omega tatu na madini muhimu kwa afya ya moyo na ubongo. Na pia utamaduni na malezi kwa jamii nyingi zinazozunguka ziwa Victoria hasa wajaluo. Samaki ni sehemu ya utamaduni wa chakula na sherehe na pia uchumi wa maisha ya kijamii. Uvuvi ni chanzo kikuu cha kipato na ajira kwa maelfu ya familia. Na pia kumbukumbu binafsi kwa sababu kwa mimi binafsi, samaki ni alama ya utoto na malezi, kama vile chakula cha familia na ishara ya kukaribu na asili. Kuna aina mbalimbali za samaki zinazovuliwa kwenye ziwa Victoria, moja yazo ni Nile Parch au kwa kiswahili tunazita Sangara. Ni samaki mkubwa mwenye nyama laini wa chakula cha biashara na nyumbani pia. Pia tukona tilapia, ina ladha tamu, kubwa wa wastani, na pia umaarufu kwa kukaangwa au kupikwa kwa mchuzi. Pia tukona daga au ni wasamaki wadogo ambao hupikwa kwa wingi, ni chanzo cha protein nafuu na marufu kwa jami. Uhusiano wangu na samaki ni kwa nililelewa nikakua na samaki na jambo hili linanipatia mtazamo wa kipekee kwa sababu samaki si tu chakula bali nisehemu ya historia yangu na utambulisho wa familia. Na pia ni kama alama ya uzima, uaminifu wa asili na mshikamano wa kijamii naam ni hayo tu.

Naam, napenda mwezi wa Disemba kwa sababu ni mwezi wa kipekee sana amabao unaojumuisha sherehe, furaha na kutangamana na familia na hata marafiki. Na pia ni kipindi ambacho watu wengi hujipanga kwa mapumziko, kusherehekea mafanikio ya mwaka na kuanza mwaka mpya kwa matumaini mapya. Mwezi wa disemba ni mwezi wa sherehe za kidini na kitamaduni, watu husherehekea krismasi, hanuka, na tamasha mbalimbali, kulingana na imani, na tamaduni zao. Na pia kuna kutangamana na familia, ni wakati wa kukutana na ndugu, marafiki na kushirikiana chakula, muziki na zawadi. Na pia mapumziko na tafakari, wengi hutumia disemba kupumzika, kutathmini mwaka uliopita na kupanga malengo ya mwaka ujao. Na pia mazingira na ya furaha, mingi na vijiji pia hujaa mapambo, taa na muziki wa sherehe unaoleta hisia za mshikamano. Kwa mfano mimi napenda sana Father Christmas na hayo mavazi. Nahisi kwamba disemba ni mwezi wa kipekee kwa sababu kihisia inanihusisha na upendo, ukarimu na mshikamano wa kijamii. Na pia hutoa nafasi ya kuimarisha uhusiano wa kifamilia na kijamii. Na na pia ni mwezi wa kumbukumbu na mila ambapo vizazi huunganishwa kupitia sherehe ya Christmas. Ni hayo tu.

Mimi ni shabiki wa timu Manchester United marufu kama The Red Devils ni moja ya vilabu vikubwa na vienye istoria tajiri zaidi duniani. Manchester United lianzishwa mwaka kendamia mia moja na themanini na saba na nane kama Newton Heath FC. Ikabadilishwa jina kwa Manchester United mwaka elfu moja mia tisa na mbili. Uwanja wa nyumbani ni Old Trafford, wenye uwezo wa watu sabini na nne mia tatu na kumi. Makao ni Greater Manchester, kule England. Kocha wa sasa ni Michael Curry, aambaye ni caretaker Manager. Wamiliki wa Manchester United, Manchester United PLC na Ineos Company Manchester inamafanikio makuu hasa ligi kuu ya England Au tseme Premier League. Kwa sababu mekua bingwa maranyingi, ikiwa moja ya vilabu vinavyoshindana vikali na wapinzani kama Liverpool na Manchester City. Napia ina kombe la FA na ligi ya mabingwa ulaya, United imejipatia heshima kubwa kimataifa ikiwemo ushindi wa kihistoria wa treble mwaka elfu moja na mia tisa na tisini na tisa. Ilishinda Premier League, FA Cup na Champions League. Katika hali ya sasa United imekua na mfululizo wa ushindi katika mechi za hivi karibuni iki washinda Arsenal, Fulham, Man City na leo imeshinda Tottenham. Katika mechi ya wiki hii dhidi ya Tottenham braian, Mbeumo na Bruno Fernandez walifunga magoli na kuipa United ushindi wa mbili kwa bila wakidumisha rekodi nzuri ya kutoshindwa kwa michezo saba mfululizo. Katika utambulisho wa klabu, nembo na jina la utani The Red Devils likiwa alama ya nguvu na ujasiri, mashabiki kwa sababu United na mashabiki wengi duniani kote, ikiwemo mimi na ni klabu yenye ushawishi mkubwa kijamii na kitamaduni naam ni hayo tu.

Naam, napenda sana kuendesha baiskeli kwa sababu kuendesha baisikeli ni zoezi na burudani yenye faida nyingi kwa mwili, akili na hata kijamii. Kwa kuwa napenda baiskeli, kuna faida nyingi ambazo, napata kutokana na kuendesha baiskeli. Moja ni afya ya mwili kwa sababu hukuza nguvu za misuli ya miguu na mwili mzima, hupunguza hatari ya magonjwa ya moyo na shinikizo la damu, husaidia kupunguza uzito na kuongeza umilivu wa mwili. Ingine ni afya ya akili kwa sababu hupunguza msongo wa mawazo kwa kutoa endothims hukuza pia umakini na hisia za furaha hutoa nafasi ya kutafakari ya kupumzika ukiwa barabarani na kwenye njia za asili. Faida za kijamii na mazingira ni njia rafiki kwa mazingira kwa sababu hupunguza uchafuzi wa hewa hutoa nafasi ya kushirikiana na marafiki au familia kwenye safari za baiskeli. Na pia ni usafiri wa gharama nafuu na rahisi. Tuko aina mbali mbali za baiskeli kuna baiskeli ya barabara ambayo ni nyepesi ina kasi kubwa na bora kwa umbali mrefu na mazoezo ya uvumilivu aina nyingine ni baisikeli ya mlima imeundwa kwa njia ambayo inafaa kwa mazkezi ya nguvu na adventure. Baisikeli nyingine ni baisikeli ya kawaida rahisi na pia hutumika mjini ni bora kwa usafiri wa kila siku. Na pia kuna ile baisikeli ya stationary ambako kutumika ndani hutumika kwa mazoezi ya nyumbani ama kwenye gym. Unapoendesha baisikeli haswa mimi huvaa kofia ya usalama inaitwa helment huwa naivaa kila mara ninapoendesha baisikeli na pia napanga ratiba hata dakika thelathini kila siku zinaweza kuleta mabadiliko makubwa na pia hwa nachagua njia salama na pia huwa naunganisha na burudani huwa naweza sikiliza muziki pale nikiendesha baisikeli.